Ninapendelea kusoma kuliko kuandika. Kusoma unifungua akili na kunipeleka katika dunia tofauti bila kuondoka nilipo. Kupitia vitabu, magazeti au taarifa mtandaoni napata maarifa mapya, mawazo mapana na msukumo wa maisha. Kusoma hunisaidia kuelewa watu wengine, tamaduni zao na changamoto zao. Ingawa kuandika ni muhimu, kusoma hunipa msingi wa mawazo na maneno ninayoweza kutumia baadaye. Kwa kifupi, kusoma hunijenga kiakili na kunipa nguvu ya kufikiri kwa kina kila siku.

Kwa sasa, sina ndege wakufungwa nyumbani, lakini napenda ndege sana. Ndege ni viumbe wazuri na wanasauti ya kupendeza. Kuwafuga nyumbani kuna nifundisha uwajibikaji na upendo kwa viumbe hai. Pia hufanya mazingira ya nyumbani yawe na uhai na furaha. Ingawa sina ndege nikiwatazama wakiruka na kuimba hunipa amani na kunikumbusha uzuri wa asili. Labda siku zijazo ningependa kuwa na ndege wa kufugwa nyumbani.

Ndiyo, ninatumia mfumo wa usalama wa vidole mara kwa mara. Mfumo huu hunifanya nijisikie salama zaidi kwa sababu ni rahisi na wa haraka kutumia. Badala ya kukumbuka nywila nyingi, ninatumia alama ya kidole changu kufungua simu au kifaa changu. Pia hupunguza atari ya mtu mwingine kuingia bila ruhusa. Kwa maoni yangu, teknolojia hii ni mfano mzuri wa jinsi sayansi inavyo rahisisha maisha na kuongeza usalama wetu wa kila siku.

Ndiyo, napenda hesabu. Hesabu unisaidia kufikiri kwa mpangilio na kutatua matatizo ya maisha kila siku. Kupitia hesabu na jifunza kuwa mvumilivu na makini kwa sababu kila jibu linahatua zake. Pia, hesabu utumika katika nyaja nyingi kama biyashara, sayansi na teknolojia. Ingawa wakati mwingine huwa changamoto, furaha ya kupata jibu sahihi unifanya niipende zaidi. Kwangu, hesabu ni lugha ya mantiki na mafanikio.

Hekima kubwa nilio jifunza maishani ni kuwa subira na bidii hulipa. Si kila jambo hufanikiwa haraka, lakini ukivumilia na kufanya kazi kwa juhudi matokeo mazuri huja. Pia nimejifunza kuwaheshimu wengine na kusikiliza maoni yao kwa sababu kila mtu ana kitu cha kukufundisha. Maisha hunifundisha kuwa makosa si mwisho, bali ni somo. Kwa hekima hiyo, nina endelea kusonga mbele nikiwa na matumaini na moyo dhabiti.

Kufanya kazi na timu ya mbali kuna hitaji mawasiliano mazuri na nidhamu binafsi. Kutumia teknolojia kama barua pepe, mikutano ya mtandaoni na programu za kushirikiana ili kuhakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake. Pia ni muhimu kupanga muda vizuri na kuheshimu ratiba za wengine. Kwa kufanya hivyo, timu hubaki imeunganishwa hata kama tuko maeneo tofauti. Kwangu, kazi ya timu ya mbali hufundisha uwajibikaji kuaminiana na ushirikiano wa kweli.

Ndiyo, nagawanya taka zangu. Kufanya hivyo usaidia kulinda mazingira na kupunguza uchafuzi. Hutenganisha taka zinazoweza kuoza kama mabaki ya chakula na zile zisizooza kama plastiki na makopo. Njia hii hurahisisha ulejeleaji na matumizi tena ya taka. Pia hunifundisha uwajibikaji kwa mazingira ninayoishi. Kwa maoni yangu, kugawanya taka ni hatua ndogo, lakini yenye mchango mkubwa kwa afya dunia yetu.

Nafanya kazi vizuri zaidi asubuhi. Wakati huo akili yangu huwa tulivu na imejaa nguvu, hivyo ninaweza kuzingatia kazi kwa umakini. Asubuhi unisaidia kupanga siku yangu na kutekeleza majukumu muhimu mapema. Pia kuna kelele chache na usumbufu mdogo, jambo linalonifanya nifanye kazi kwa ufanisi. Kwa maoni yangu, kuanza kazi mapema hunipa motisha na huweka msingi mzuri wa siku nzima.

Kumbukumbu ninayo ipenda sana utotoni ni wakati nilipo kuwa nikicheza na marafiki zangu jioni bada ya shule. Tulicheza michezo kama kuruka kamba na mpira hadi juwa lilipo tuwa. Nilikuwa pamoja na marafiki na ndugu zangu, tukicheka bila wasiwasi wowote. Kumbukumbu hii ni maalumu kwa sababu ilikuwa wakati wa furaha ya kweli na umoja. Ninapo kumbuka siku hizo, uhisi furaha, amani na hamu ya kurudia ule urahisi wa maisha ya utotoni.

Mimi ni mtu wa kuwahi. Napenda kupanga muda wangu mapema ili kuhakikisha mambo yanaenda vizuri bila msongo wa mawazo. Kuwahi hunisaidia kuheshimu muda wa wengine na kujiandaa vizuri kabla shughuli kuanza. Pia hunipa nafasi ya kukabiliana na changamoto zisizo tarajiwa. Kwa maoni yangu, kuuwahi si abia tu, bali ni ishara ya nidhamu na uwajibikaji katika maisha ya kila siku.

Nguvu yangu kazini ni uvumilivu, nidhamu na ushirikiano na wengine. Uvumilivu hunisaidia kukabiliana na changamoto bila kuchoka, huku nidhamu ikihakikisha ninatimiza majukumu yangu kwa wakati. Ushirikiano na wenzangu unarahisisha kufanikisha kazi kubwa na kutengeneza mazingira mazuri ya kazi. Kwa pamoja, nguvu hizi hufanya nisikie mfanisi na pia hutoa mfano mzuri kwa wenzangu katika kazi ya kila siku.

Mimi napenda zaidi kuamka na jua. Kuamka mapema kuna nipa nafasi ya kuanza siku nikiwa na nguvu na mpangilio mzuri. Hii hunifanya nifanye kazi zangu kwa umakini na pia ni wakati wa utulivu kabla ya kelele za shughuli za siku. Ingawa kulala mapema ni muhimu pia kuamka na jua hunipa hisia ya furaha na matumaini mapya ya kila siku. Kwangu, ni njia bora ya kuanza siku kwa shauku na motisha.

Mafanikio ninayoyathamini kazini ni kukamilisha majukumu yangu kwa ufanisi na kuleta matokeo chanya kwa timu. Napenda kuona kazi niliyoieka mikononi ikifanikiwa na kuleta tija. Pia ninathamini pale ninapopata fursa ya kusaidia wenzangu na kuona wanapata mafanikio pia. Mafanikio haya hunipa motisha ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii na kujitahidi kila siku. Kwa kweli, ni hisia nzuri kuona juhudi zako zikiwa na matokeo chanya.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni Not the End of the World, Cha hana Richie. Ninakipenda kwa sababu hadithi yake ni ya kipekee na inachanganya hisia na ukweli wa maisha kwa njia ya kuvutia. Kitabu hiki ni hadithi yenye utafiti, wakihesabu na kihisia, kinacho nifundisha kuhusu familia, changamoto na matumaini. Mhusika niliye mpenda zaidi ni mhusika mkuu kwa sababu ana moyo wa nguvu na uvumilivu wakushinda changamoto. Nilikusudua kusoma kitabu hiki na mwalimu wangu wafasihi na hakika ningependa kusoma vitabu vingine vya muandishi huyu ilikuendeleza uzoefu wa kusoma ambao ni mzuri sana.

Mimi na nyolewa nywele zangu mara chache tu kulingana na maitaji. Kile wakati ninapo nyolewa, nywele zangu hubaki safi, zenye mpangilio mzuri na zinapendeza. Hii pia usaidia kuondoa nywele zilizo kauka au zisizo hitajika na kuzuia kuchanika kwa nywele. Kwa maoni yangu, kunyolewa nywele nj njia nzuri ya kujitunza na kuhifathi afya na mwonekano mzuri wa nywele kila siku.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma. Ngoma ni jia nzuri ya kujieleza, kufuraiya na kuungana na wengine. Kupitia kucheza, ninaweza kuonyesha isia zangu, kupata burudani na pia kuwa na afia njema kwa sababu uongeza mwendo wa mwili. Ngoma pia ufundisha ushirikiano na eshima kwa destuli na tamaduni tofauti. Kwa kweli, kucheza ngoma ni burudani enye furaha na enye maana maishani muangu.

Ili kuongeza uzalishaji wangu kazini, napanga muda wangu kwa umakini na kueka vipa umbele. Ninatumia orodha ya majukumu na nashugulikia kazi muhimu kwanza. Pia, napumzika mara kwa mara ili kuzuia uchovu na kudumisha umakini. Kutumia teknolojia na zana zinazo raishiza kazi pia kuna saidia kufanya kazi kwa haraka na kwa usahihi. Kwa maoni yangu, mipango mizuri, nidhamu na mbinu za kisasa ufanya uzalishaji kuwa wa juu kila siku.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni kusoma kitabu. Kupitia kusoma, ninaweza kujifunza mambo mapya, kufurahia hadithi za kuvutia na kufikiria kwa kina. Shughuli hii hunisaidia pia kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo baada ya siku ndefu. Zaidi ya yote, kusoma kunapanua mawazo yangu na kunanifundisha jinsi ya kushughulikia changamoto za maisha. Kwa kweli, ni shughuli ambayo hufanya akili yangu iwe hai na moyo wangu uwe na furaha.

Ndiyo, nimewai kutembelea ziwa na mto. Zihara hiyo unipaisia ya kutulivu na kunikaribisha zaidi na asili. Nikiwa kando ya maji, napata muda wa kutafakari, kupumzika na kufuraiya mandhari nzuri. Pia ninafasi nzuri ya kujifunza kuhusu mazingira na umuhimu wa kulinda vyanzo vya maji. Kumbu kumbu za kutembelea ziwa au mto ubaki ya kilini na unikumbusha uzuri wa asili ulio tuzunguka.

Napenda kusoma vitabu vya hadithi na elimu. Vitabu vya hadithi hunifurahisha kunipeleka katika dunia za mawazo na hisia tofauti na kunifundisha maadili ya maisha. Vitabu vya elimu vinanisaidia kuongeza maarifa yangu, kuelewa dunia na kukuza ujuzi wangu wa kila siku. Kupitia kusoma aina hizi, ninaweza kufurahia burudani na pia kujifunza jambo jipya kila wakati. Kwangu, vitabu ni daraja la maarifa na furaha.

Kila asubuhi, napenda kuauka mapema, saa kumi na mbili unusu. Mara nikioamka, napiga mswaki, kuosha uso, na kuandaa sehemu yangu ya kazi. Bada ya hapo, hufuata kiamsha kinywa chenye afya kama mayai, matunda na chai. Kabla ya kuondoka kazini, ninahakikisha kila kitu kimepangwa, kama mifuko ya kazi, nyaraka, na simu yangu. Ninapomaliza utaratibu huu nahisi amani ni kiwa tayari kwa siku yenye tija. Kwa kweli, asubuhi zangu hufanya siku yangu kuanza kwa furaha na mpangilio mzuri.

Juisi ya matunda ninayoipenda zaidi ni juisi ya machungwa. Juisi hii ni tamu na yenye ladha ya asili na hunipa nguvu na unyevu mwilini. Napenda kunywa juisi hii asubuhi au baada ya kazi kwa sababu hunisaidia kuwa na nguvu na afya njema. Zaidi ya hayo, juisi ya machungwa ni chanzo kizuri cha vitamin C ambayo ni muhimu kwa mwili. Kwa maoni yangu, ni kinywaji kinachonifanya nijisikie vizuri kila siku.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpia. Teknolojia mpia unifundisha jia rahisi za kufanya kazi, kuwasiliana na wengine, na kuongeza ufanisi wangu. Napenda kuona jinsi vifa vipia au programu zinavioweza kuboresha maisha ya kila siku. Ingawa mara nyingine kuwa changamoto kuelewa mara ya kwanza, furaya ya kufanikisha jabo jipia ni kubwa. Kwa kweli, kujaribu teknolojia mpia kuna nifanya niongeze marifa na kuwa mfuatiliaji wa maendeleo ya kisasa.

Ndiyo, napenda kuchoro na kupaka rangi. Shughuli hii hunisaidia kuonyesha ubunifu wangu na kuonyesha hisia zangu kwa njia ya rangi na michoro. Kupaka rangi kunanisaidia kupumzika na kupunguza msongo wa mawazo baada ya siku ndefu. Pia ni njia nzuri ya kujifunza uvumilivu, umakini na mpangilio. Kwa kweli, kuchora na kupaka rangi ni burudani yenye furaha na yenye manufaa kwa akili na moto wangu.

Ujuzi ninaohitaji kuimarisha ni usalama wa teknolojia na usimamizi wa muda. Katika dunia ya leo, teknolojia hubadilika haraka na kuelewa kikamilifu kunanisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Pia, usimamizi bora wa muda unanisaidia kupanga majukumu vizuri na kuepuka msongo wa mawazo. Kwa kufanya kazi kuimarisha ujuzi huu, ninaweza kuwa mfanisi zaidi kazini na maisha yangu ya kila siku kuwa mpangilio mzuri. Kwangu, kujifunza na kuimarisha ujuzi ni ufunguo wa maendeleo binafsi.

Ninahisi kwamba tathmini za kazi ni muhimu sana. Zinasaidia kuona ni wapi tunafanikisha vizuri, na ni wapi tunahitaji kuboresha. Tathmini hutoa mwongozo wa kujifunza, kutokana na makosa na kuimarisha ujuzi wetu. Ingawa wakati mwingine zinaweza kuonekana changamoto, kwa kweli hufanya tuwe waangalifu na wa tayari kufanya kazi kwa ubora zaidi. Kwa maoni yangu, tathmini si kikwazo, bali fursa ya ukuwaji na mafanikio kazini.

Ninapoanza muradi mpya wakazi, huwanza kwa kuelewa lango lake vizuri. Hujiuliza muradi huu unahitaji nini na matokeo yanao tarajiwa ni yapi. Baada ya hapo, hupanga kazi zangu kwa kuzivunja katika hatuwa ndogondogo ili iwe rahisi kuzitekeleza. Pia hushirikiana na wenzangu kusikiliza mawazo yao na kugawana majukumu. Hujiwekea ratiba ya muda na kufuatilia maendeleo yangu mara kwa mara. Zaidi ya yote huwa tayari kujifunza na kubadilika kwa sababu kila muradi mpya hunipa nafasi ya kukuza ujuzi na uzoefu wangu.

Kwa kawaida huangalia na kusubiri barua pepe mara kadhaa kwa siku. Asubuhi huangalia kuona kama kuna ujumbe mpya wa kazi au masomo na mchana huangalia tena ili kufuatilia mawasiliano muhimu. Jioni, huangalia barua pepe mara ya mwisho ili kuwakikisha sijakosa taarifa yoyote. Utaratibu huu hunisaidia kuwa na taarifa sahihi kwa wakati na kupanga majukumu yangu vizuri.

Wakati ninapo hitaji msaada kazini, huanza kwa kutambua tatizo lililopo na kile hasa ninacho hitaji. Kisha humomba msaada mwenzangu au msimamizi wangu kwa heshima na uwazi. Pia huwa tayari kusikiliza ushauri na maoni yao ili nijifunze na kuboresha utendaji wangu. Ikiwa ni lazima, hutumia rasilimali zilizopo kama miongozo au mafunzo ya kazini. Kwa kufanya hivyo, huweza kutatua changamoto kwa haraka na kuendelea na kazi kwa ufanisi.

Wazo zuri nililo nalo siku ya leo ni kutumia muda wangu vizuri kwa kufanya jambo moja kwa umakini. Badala ya kukimbizana na mambo mengi kwa wakati mmoja, nitachagua kazi muhimu na kuikamilisha kwa bidii. Pia nitajitahidi kuwa na mtazamo chanya na kuwasaidia wengine pale inapowezekana. Kwa kufanya hivyo, siku ya leo itakuwa na maana zaidi na itanisaidia kusonga mbele hatua moja kuelekea malengo yangu.

Sherehe ninao ipenda zaidi nisikuku ya kuzaliwa. Sherehe hii unipa nafasi ya kusherekea maisha, mafanikio na watu muhimu walioko karibu nami. Napenda kukutana na marafiki, familia, kushiriki, chakula, muziki na vicheko. Zaidi ya yote, sherehe ya kuzaliwa unikumbusha kushukuru kwa mwaka muingine wa maisha na kueka malengo mapiya siku zijazo.

Kinacho nipa motisha kazini ni mafanikio madogo na makubwa ninayo yapata. Ninapo shuhudia kazi yangu ikikamilika kwa ufanisi au kuona wenzangu wa kidhamini jitihada zangu ni nahisi furaha na shauku ya kufanya zaidi. Pia malengo niliyo weka binafsi ya nanisaidia kubaki makini na kujituma. Moyo wa kushirikiana na wenzangu na kujifunza mambo mapya pia hunipa nguvu ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii kila siku.

Mimi huoga mara moja au mbili kwa siku kulingana na shuguli zangu. Kuoga kunanisaidia kuhisi safi, kuwa na afya nzuri na kuondoa uchovu wa mwili. Asubui huoga ili kuanza siku vizuri na wakati mwingine jioni hasa baada ya kufanya kazi ngumu au mazoezi. Kuoga pia ni jia ya kupumzika na kujitunza mwenyewe, jambo ambalo linanisaidia kuwa makini na mwenye nguvu kila siku.

Mimi huangalia video mtandaoni kwenye mitandao maarufu kama YouTube na TikTok. Huko najifunza mambo mapya kufurahia burudani na kuona habari zinazoibuka. Video pia hunisaidia kupumzika baada ya kazi au masomo na pia kupata mbinu mpya za kujifunza na kufanya shuguli zangu za kila siku. Kwa hivyo, mtandao ni chanzo muhimu cha burudani na elimu kwangu.

Jambo muhimu kwangu katika dini yangu ni kuishi kwa maadili mema na kusaidia wengine. Imani yangu inanifundisha kuwa mkarimu, muaminifu na mwenye huruma. Kwa kufanya hivyo, najihisi karibu na mungu na pia husaidia jamii yangu kuwa na amani na mshikamano. Kuomba, kushiriki mafunzo ya dini na kufanya matendo mema kila siku ni jambo linalo nipa nguvu na furaha kubwa katika maisha yangu.

Ndiyo, napenda sana kuangalia nyota. Nyota hunipa hisia ya utulivu na kunifanya nifikirie mambo makubwa zaidi kuliko mimi binafsi. Napenda kuona jinsi zinavyong'aa angani usiku hasa katika maeneo yenye utulivu na mbali na taa za miji. Kuangalia nyota pia kunanisaidia kufikiria ndoto zangu, malengo yangu na kunipa msukumo wa kufanya vyema kila siku. Ni burudani ya kipekee na pia njia ya kujisikia karibu na asili.

Leo hali ya hewa ni jua na kidogo mawingu. Najisikia vizuri kwa sababu joto ni la wastani na si kali sana. Nimevaa shati la mikono mirefu na suruali nyepesi ili niwe salama na mwenye raha kutokana na hali ya hewa. Napenda aina hii ya hewa kwa sababu inanifanya niwe na nguvu na furaha bila baridi au joto kali. Katika hali hii ya hewa, ningependa kutembea nje, kucheza au kusoma nje ya nyumba na kufurahia mwanga wa jua na hewa safi.

Kitendo cha wema nilichowai kufanya ni kusaidia rafiki yangu ambaye alikuwa na shida ya masomo. Nilimsaidia kuelewa somo ngumu na kumtia moyo asiache kujifunza. Kitendo hiki kilinifundisha umuhimu wa kushirikiana na kusaidia wengine bila kutarajia kitu chochote kwa malipo. Pia kilinifanya nijisikie furaha na kuridhika, kwa sababu niliona jinsi msaada wangu ulivyomsaidia rafiki yangu kufanikisha lengo lake. Kuwa mwema kwa wengine ni jambo linalonipa furaha kubwa kila siku.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya kuku. Ninaipenda kwa sababu ni tamu, rahisi kuipika na inaweza kuunganishwa na mboga mbalimbali. Kuku pia hunipa nguvu na ni chanzo kizuri cha protini kinachonisa afya yangu. Zaidi ya hayo, napenda jinsi ladha yake inavyoburudisha wakati wa chakula cha mchana au jioni. Ingawa nyama nyingine pia ni nzuri, nyama ya kuku bado ni kipenzi changu kwa sababu inafaa sana kwa ladha yangu na afya yangu.